Ninalinda faraga yangu mtandaoni kwa njia kadha rahisi lakini muhimu. Kwanza hutumia nenosiri kali na tofauti kwa akauti mbalimbali. Na mara nyingi huwashwa two-factor authentication ilikuongeza usalama. Pia huwa makini na taarifa ninazo shiriki mitandaoni hasa kwenye mitandao ya kijamii. Na huepuka kueka maelezo binafsi kama nambari ya simu au eneo halisi ama pia namba ya kitambulisho changu. Pili huhakikisha natumia vitovuti salama zenye HTTPS na kuepuka kubofya links zisizoeleweka au kutoka kwa watu nisio wafahamu. Pia husasisha programu na vifaa kama na vifaa mara ili kuziba mianya ya usalama, mwisho natumia vpn wakati wa kutumia wifi ya uma ili kulinda data yangu dhidi ya udukuzi.

Utotoni wangu nilikuwa napenda mambo rahisi lakini ya kufurahisha sana. Nilikuwa napenda kucheza nje na marafiki, kucheza na mpira, kukimbizana na michezo ya jadi kama kalongo-longo. Pia nilifurahia sana kuangalia katuni, kusikiliza hadithi na kuchora picha hata kama hazikuwa nzuri. Nikiwa peke yangu, nilipenda kuuliza maswali mengi na kujaribu kuilewa vitu vilivyo kuwa karibu nami. Kama redio au simu.

Ninapenda kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu inanirahisisha sana kujua mwelekeo na kufika mahali bila kupotea. GPS hunionyesha barabara mbadala hali ya trafiki na muda unaotarajiwa wa kufika. Jambo linalonisaidia kupanga safari vizuri. Pia hunipa uhuru wa kuchunguza maeneo mapya bila wasiwasi mkubwa. Hata hivyo ramani ya kawaida pia ina faida zake. Hasaa inaposaidia kuelewa eneo kwa mtazamo mpana na inapokuwa hakuna mtandao. Kwa ujumla, napendelea GPS kwa urahisi wake, lakini ramani bado ni muhimu kwa njia ya akiba wakati teknolojia haipatikani.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na nia ya mtu vizuri zaidi kupitia uso na sauti. Mawasiliano ya moja kwa moja hujenga uaminifu na kufanya muelewano ama maelewano yawe rahisi. Hasa kwenye maswala muhimu au ya kihisia. Hata hivyo pia hutumia simu ya ujumbe mfupi pale inapohitajika hasa kwa mawasiliano ya haraka au wakati watu wakombali. Kila njia inanafasi yake lakini kwangu mawasiliano bora ni yale ya liyo wazi yenye heshma na yanayoruhusu kusikilizana kwa makini.

Ndio, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza tamaduni tofauti na ladha mbalimbali. Kujaribu chakula kipya hunifungua akili na kunifanya nidhamini jinsi watu maeneo tofauti wanavyoadaa na kufurahia vyakula vyao wakati mwingine huanza kwa kuoja kidogo ili nijue ladha yake kabla ya kula kwa wingi. Pia napenda kuuliza jinsi chakula kilivyopikwa na viungo vilivyotumika, maana hilo huniongeza maarifa. Ingawa napenda vyakula ninavyozoea, ninavyozoea kujaribu vipya hunipa msisimiko na hunifanya nisichoke kula kitu kile kile kila wakati.

Ninaweka nenosiri salama kwa kutumia mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo nambari na alama maalumu ili liwe gumu kutabirika. Pia, huakikisha nenosiri lina urefu wa kutosha na halihusiani moja kwa moja na jina langu tarehe ya kuzaliwa au taarifa binafsi. Kila akaunti huwa na nenosiri lake tofauti ili kuepuka hatari moja kuadhiri akaunti zote. Zaidi na hapo, huwasha uthibitishaji wahatua mbili ili kuongeza usalama. Hubadilisha neno siri mara kwa mara na kuepuka kuliandika mahali wazi au kulishiriki na mtu mwingine. Kwanjia hii, nalinda taarifa zangu thidi ya matumizi mabaya.

Mimi ni mtu wa kuamuka mapema kwa sababu asubuhi hunipa utulivu na nafasi ya kuanza siku kwa mpangilio mzuri. Kuamuka mapema hunisaidia kupanga shughuli zangu, kufikiria kwa utulivu na kufanya kazi muhimu badala ya kelele za siku kuanza. Pia asubuhi hunipa nguvu ya kuendelea na majukumu bila haraka. Hata hivyo, wakati mwingine usiku pia unafaida zake. Hasa kwa tafakari au kusoma kwa utulivu. Lakini kwa ujumla, kuamka mapema hunifanya ni jisikie nipotayari kukabiliana na changamoto za siku nzima kwa ufanisi zaidi.

Ndiyo, nimewai kushiriki mashindano kadhaa, hasa yale yanahusiana na somo na ujuzi wa kijamii. Mashindano haya yamenisaidia kujifunza kushirikiana na wengine, kuboresha mbinu za kushindana kwa heshima na kujenga kujiamini. Kwa mfano, nilishiriki mashindano ya kujibu maswali ya haraka na mashindano ya maonyesho ya maarifa, ambayo yalikuwa changamoto lakini pia furaha kubwa. Kushiriki mashindano kunanifundisha pia uvumilivu nidhamu na ustadi wa kupanga muda. Hata kama si kila mara nilipata nafasi ya kushinda, uzoefu huo umekua muhimu katika kukuza ustadi wangu na kuongeza hamasa ya ushiriki katika mambo mapya.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwekaji wazi wa ujumbe na kuele kuelewa kwa usahihi kati ya wafanyikazi na wateja. Hii inahakikisha kila mtu anapata taarifa sahihi kwa wakati na bila cha kucha kuchanganyikiwa. Jambo linalosaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Pia kipaumbele ni kusikiliza kwa makini kwani kuelewa tatizo au hitaji la mwenzako ni msingi wa mawasiliano bora. Zaidi ya hapo, heshima na uwazi ni muhimu kazini, kwani husaidia kuondoa migongano na kuongeza uaminifu. Kwa ufupi, mawasiliano kazini yanapaswa kuwa ya wazi yenye heshima na yanayosaidia kila mtu kufanikisha kazi zake kwa urahisi.

Mara nyingi wikendi napenda kupumzika na kufanya shughuli za burudani baada ya wiki ndefu ya kazi au shule. Hii inaweza kujumuisha kutembea au kukimbia nje, kusoma kitabu au kuangalia filamu na vipindi vya televisheni. Pia napenda kutumia muda na familia, au marafiki, kuzungumza, kucheka na kushiriki katika na shughuli ndogo ndogo. Wakati mwingine wikendi hufa pia kwa kujipanga kwa wiki ijayo. Kama kupanga kazi ya masomo ili nisije nikawa na msongo wa mawazo. Kwa ujumla, wikendi ni muda wa kupumzika, kufurahia na kujipanga kwa njia yenye manufaa na furaha.

Ninaposhughulikia makosa kazini kwanza hufanya tathmini ya hali ilikuwelewa kilichotokea kwa sababu ya kosa. Hii inanisaidia kuepuka kurudia kosa lile lile. Kisha huzungumza na wenzangu au wasimamizi kwa uwazi na heshima kueleza tatizo bila kuhukumu mtu mwingine na kuomba msaada ikiwa ni lazima. Baada ya hapo, hufanya mpango wa hatua za kurekebisha, mara kurekebisha faili, kufuata taratibu sahihi au kujifunza mbinu mpya ya kufanya kazi vizuri. Mwisho, hufanya tafakari binafsi ili kujifunza kutokana na kosa, kuongeza uangalifu na kuboresha utendakaji wa baadae. Kwa kifupi, kushughulikia makosa na mchanganyiko wa uhakiki, uwazi na kujifunza.

Kabla ya kulala usiku, napenda kufanya mambo madogo yanayosaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza, hufanya shughuli za kawaida za usafi, kama kuoga au kupiga meno. Kisha, hujaribu kupunguza mwanga wa simu au televisheni ili akili ipumzike. Baada ya hapo, mara nyingi, hufanya tafakari kidogo au kusoma kitabu kilicho tulivu, jambo linalosaidia kupunguza mawazo. Mawazo. Wakati mwingine hufanya mazoezi madogo, ya kupumua au kuandika kitabu changu, ili kupanga mawazo. Kwa kifupi, usiku kabla ya kulala ni muda wa kupumzika, kutuliza akili na kujiandaa kwa usingizi mzuri.

Napenda kufanya mambo mbali mbali na marafiki zangu kulingana na muda na nafasi tuliyonayo. Mara nyingi tunapenda kutembea pamoja, kucheka na kuzungumza kuhusu maisha. Jambo linalosaidia kuimarisha uhusiano wetu. Pia tunapenda kuangalia filamu au michezo ya televisheni pamoja au kucheza michezo ya ndani na nje ili kufurahia muda wa pamoja. Wakati mwingine tunapanga vituko vindogo au matembezi kwenye maeneo ya burundani kwani tuna tunapotupa furaha na kupumzika kutoka kwa shinikizo au kazi au shule. Kwa kifupi, wakati na marafiki ni kuhusu furaha, mshikamano na kushirikiana shughuli za kupendeza.

Ninapendelea mbwa kwa sababu ni waaminifu na rafiki sana kwa binadamu. Mbwa hupenda kushirikiana na watu hulinda nyumba na kufanya mtu ajisikie yuko na mwenzake. Pia mbwa hunifanya niwe na ratiba nzuri kama kutoka kutembea nao na kuwahudumia kila siku. Jambo linalonisaidia afya na nidhamu. Hata hivyo, paka pia wana uzuri wao. Hasa kwa watu wanaopenda utulivu na uhuru. Paka hawahitaji uangalifu mwingi na hupenda mazingira ya amani kwa ujumla. Napendelea mbwa kwa sababu ya ushirikiano ulinzi na upendo wao wa wazi. Lakini napaheshimu pia watu wanapopenda paka.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni kwa sababu ni muhimu kulinda faraha na usalama wa kibinafsi. Picha zinaweza kufichua tarifa binafsi. Kama uso, eneo na tabia zangu, na hivyo kuongeza hatari ya kutumika vibaya na udukuzi. Badala yake napendelea kushiriki habari zisizo binafsi mtandaoni kama maoni, ujuzi au mambo yasiyofurahisha bila kujihusisha na utambulisho wangu. Hii husaidia kulinda faraha yangu na kudumisha usalama wa mtandao. Kwa kifupi ni mwendelezo wakuwa makini na taarifa unazoshiriki mtandaoni.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni nyingi, lakini kubwa ni, shinikizo la muda na kazi nyingi kwa wakati mmoja. Wakati mwingine ni vigumu kumalizia, kazi zote kwa wakati unaotarajiwa, jambo linalosababisha msongamano wa mawazo. Pia. Mawasiliano ya sio wazi na wenzangu au wasimamizi yanareza kusababisha kuchanganyikiwa au makosa. Kuna pia, changamoto ya kushughulikia matatizo mapya, bila mafunzo ya kutosha ambayo inahitajika kujifunza haraka. Ili kushughulikia changamoto hizi, hufanya mipangilio mzuri wa kazi, kuwasiliana wazi na kutulia mkazo ni dhamu. Kwa kifupi, changamoto kazini ni sehemu ya maisha ya kazi, lakini zinapewa ufumbuzi, kwa mpangilio wazi na uvumilivu.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya dhamani kwa sababu vinanipa usalama na amani ya akidi. Vitu hivi ni kama nyaraka muhimu, simu, fedha au kumbukumbu za familia ambazo ningepoteza kwa urahisi na kusababisha matatizo makubwa. Vitu hivi ni kama nyaraka muhimu, simu, fedha au kumbukumbu za familia ambazo ningepoteza kwa urahisi na kusababisha matatizo makubwa. Pia hujaribu kuepuka kupeleka taarifa zao mtandaoni ili kudumisha usalama. Kwa kifupi, uhifadhi vitu vya dhamani ni kulinda mali na faragha na kuhakikisha vinafanya kazi vizuri kwetu.

Napenda mkate wa ngano kamili kwa sababu ni mzuri kwa afya na hutoa nguvu za kudumu. Mkate huu una virutubisho vingi kama nyuzinyuzi ambazo husaidia mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kudumisha afya ya moyo. Pia kuna ladha kali sana na unaweza kuchanganya na kitu chochote kama siagi, jamu au jibini. Wakati mwingine napenda pia mkate wa kawaida, hasa ninapokuwa na hamu ya kitu laini kukila na rahisi lakini kwa ujumla, mkate wa ngano kamili unafaida zaidi kiafya na hufaa kwa matumizi ya kila siku.

Napenda kuandika zaidi kwa sababu kunanipa nafasi ya kueleza mawazo yangu kwa utulivu na kwa mpangilio. Kuandika hufanya niwe na muda wa kufikiria kila neno, kueleza hisia zangu kwa usahihi na kushirikisha habari bila mshinikizo. Hata hivyo, pia napenda kuongea wakati ni muhimu hasa kushirikiana na wengine au kueleza jambo kwa haraka. Lakini kwa kifupi, kuandika kunanipa uhuru, utulivu na nafasi ya kupanga mawazo. Jambo linalonifanya nijisikie nimeeleza kila kitu vizuri.

Ningependa kupata mafunzo yanayohusiana na uelewa wa teknolojia mpya na ujuzi wa mawasiliano kazini. Hii inajumuisha jinsi ya kutumia programu mpya za kompyuta, minu za kushirikiana na ufanisi na wenzangu, na kujua jinsi ya kusimamia muda na kazi nyingi kwa wakati mmoja. Pia ningependa mafunzo ya ustadi wa ufumbuzi wa matatizo na uongozi. Kwani yanaweza kunisaidia kushugulikia changamoto kazini kwa urahisi na kuongeza ufanisi wa timu. Kwa kifupi mafunzo kazini ni muhimu ili kuongeza ujuzi, kuimarisha nidhamu na kufanikisha kazi vizuri zaidi.

Ndio napenda kucheza ngoma hasa pale inapokuwa ni kwa burudani na kuachilia mawazo. Kucheza ngoma hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha hali ya mwili na kuongeza furaha. Pia hunifanya nijisikie huru na mwenye nguvu. Hasa ninapokuwa na mziki ninaoupenda. Zaidi ya hayo, kucheza ngoma ni njia nzuri ya kujumuika na watu wengine, kusherehekea na kuonyesha hisia bila maneno mengi. Si lazima iwe ya kitaalamu, hata kucheza nyumbani au kwenye sherehe ndogo hunipa furaha. Kwa kifupi, ngoma ni burudani, mazoezi na furaha kwa pamoja.

Ili kuweka afya nzuri napenda kula chakula chenye lishe bora. Kama mboga, matunda, protini na vyakula venya nyuzi nyuzi. Pia huzingatia kunywa maji ya kutosha kila siku ili mwili usikose maji. Zaidi ya hapo, hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara. Kama kukimbia, kutembea au kufanya mazoezi nyumbani. Jambo linalonisaidia moyo, misuli na nguvu kwa ujumla. Pia hufanya kupumzika vizuri usiku, kuepuka msongo wa mawazo na kudumisha nidhamu ya maisha ya kila siku. Kwa kifupi, afya nzuri inapatikana kwa chakula sahihi. Mazoezi na usingizi wa kutosha.

Ndio, napenda mziki wajadi. Kwa sababu unakisi utamaduni, historia na maisha ya jamii. Muziki wa jadi hunifundisha madili, simulizi za zamani na namna watu walivyo ishi na kusherekea. Pia ala za jadi na midundo yake hunipa hisia, ya utambulisho na mshikamano. Zaidi ya hayo, muziki wa jadi hutuliza akili na huleta furaha ya kipekee. Hasa unapochezwa kwenye sherehe, au mikusanyiko ya kitamaduni. Kwa kifupi, muziki wa jadi ni urithi muhimu unaounganisha vizazi na kuimarisha utamaduni wetu.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, napanga kwanza orodha ya kazi muhimu na kuziweka kwa mpangilio au kipaumbele. Hii hunisaidia kuzingatia kazi muhimu zaidi kwanza na kuepuka kupoteza muda. Pia huweka vigezo vya muda kwa kila kazi ili kuhakikisha kila kitu kinamalizika kwa wakati unaotarajiwa. Zaidi ya hapo hufanya kazi kwa umakini na bila usumbufu. Kama simu au mitandao ya kijamii ili nidhamu ibaki. Pia huangalia maendeleo mara kwa mara na kurekebisha mpango kama kuna tatizo linapotokea. Kwa kifupi, kukamilisha kazi kwa wakati ni mpangilio, nidhamu na uangalifu wa kila hatua.

Ninapenda vitu kama vile usalama ambao uko katika mtaa wangu. Pia, napenda watu kwa ujumla ambao wako katika mtaa wangu. Napenda mtaa wangu kwa sababu ya utulivu na mshikamano wa watu. Watu wengi wanaishi kwa amani, wanajuana na wako tayari kusaidiana inapohitajika. Hali hii hunifanya nijisikie salama na niko nyumbani kabisa. Pia napenda kwamba mtaa wangu unahuduma muhimu karibu. Kama maduka, barabara nzuri na usafiri unaopatikana kwa urahisi. Asubuhi na jioni kuna hewa safi na mazingira mazuri ya kutembea. Kwa kifupi, mtaa wangu ni mahali pa utulivu, urafiki na maisha rahisi ya kila siku.

Katika kazi yangu, nataka kufikia kiwango cha juu cha ujuzi na uajibikaji. Lengo langu ni kuwa mtaalamu anayeaminika. Anayefanya kazi kwa bidii na anayetoa matokeo bora. Nataka kuendelea kujifunza, kukuza ujuzi wangu na kuwa na mchango chanya katika taasisi au jamii ninayofanyia kazi. Pia natamani kufikia nafasi ambayo nitaweza kuongoza wengine, kushiriki maarifa na kusaidia timu kufanikiwa. Zaidi ya mafanikio binafsi, nataka kazi yangu iwe na maana na ilete mabadiliko mazuri. Kwa kifupi, lengo langu ni ukuaji, uaminifu na mafanikio ya kudumu.

Leo hali ya hewa ni jua kidogo na mawingu machache. Hivyo inafanya iwe joto kidogo lakini si kali sana. Najisikia vizuri kwa sababu joto linatosha kufanya kazi au kutembea bila kuvimba kwa baridi au jasho jingi. Nimevaa shati la muembe na suruali nyepesi. Kwa sababu hali ya hewa ni ya wastani na inahitaji mavazi rahisi ya siyo kata haraka kati. Napenda aina hii ya hali ya hewa kwa sababu ni nyepesi ninafaa kufanya shuguli za nje na inaburudisha akili. Katika hali hii ya hewa nataka kutembea nje kufurahia hewa safi na kufanya shuguli za burudani kama kusoma au kukutana na marafiki. Ni wakati mzuri wa kuwa na nguvu na furaha.

Rafiki yangu wa karibu zaidi nilikutana naye shuleni tulipokuwa tukisoma pamoja. Tulianza kama marafiki wa kawaida, lakini polepole urafiki wetu ulikuwa kwa sababu ya mazungumzo kusaidiana na kuelewana. Tulikuwa tukisoma pamoja kucheka na kushirikiana changamoto za masomo na maisha ya kila siku. Mambo tunayopenda kufanya pamoja ni kuzungumza, kutembea na kushirikiana mawazo kuhusu maisha na malengo. Kinacho mfanya awe rafiki wa kweli ni uaminifu, heshima na ukweli. Yuko hapo wakati wa furaha na wakati wa shida. Kuhusu rafiki yangu ningesema ni mtu wa dhamani sana, anayejali, anayesikiliza na anayenifanya nijisikie ninaungwa mkono kila wakati.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na pia hunipa ujasiri zaidi. Kufurahia mazingira kwa wakati mmoja pia. Kuendesha baiskeli hunisaidia kuimarisha afya ya moyo, miguu na pumzi huku nikijisikia huru na mwenye nguvu. Pia napenda baiskeli kwa sababu ni rahisi ya gharama nafuu na rafiki kwa mazingira. Ninaweza kutumia kutembea mtaani kuenda matembezi au hata kufanya safari fupi fupi.

Napenda kuvaa nguo rahisi, na zinazostarehesha. Mara nyingi nachagua nguo za kawaida kama fulana, mashati mepesi na suruali zisizobana. Kwa sababu hunipa uhuru wa kutembea na kufanya shughli bila usumbufu. Pia napenda nguo safi na zilizopangika vizuri. Hata kama ni rahisi, rangi ninazopendelea nizisipo piga kelele, kama nyeusi, bluu, kijivu au kahawia. Kwa sababu ni rahisi kuchanganya. Kulingana na hali ya hewa, huvaa nguo nyepesi wakati wajoto, au jeketi, au sweta wakati wabaridi. Kwa kifupi, mtindo wangu wa mavazi ni urahisi, ustarehe na nadhifu bila kupitiliza.

Kila asubui napenda kuanza kwa kuamka mapema. Asubui, ili niwe na muda wa kujiandaa bila haraka. Kwanza hufanya shughuli za usafi kama kuoga na kuvaa nguo safi. Baada ya hapo huandaa na kula kiamshakinywa rahisi kama mkate, chai au kahawa na matunda machache ili kuanza siku nikiwa na nguvu.

Natumia muda wangu wa bure kupumzika na kujijenga. Mara nyingi napenda kusoma, kusikiliza muziki na kuangalia filamu. Mambo yanayonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia hutumia muda huo kufanya mazoezi mepesi kwa kutembea au kunyoosha mwili. Wakati mwingine napenda kutumia muda wangu wa bure na marafiki au familia. Kuzungumza na kushirikiana mawazo. Pia hutumia muda huo kujifunza kitu kipya au kupanga shughuli zijapo. Kwa kifupi, muda wangu wa bure ni wa kupumzisha akili, kuimarisha mahusiano na kukuza uwezo binafsi.

Nasomea habari mtandaoni kutoka kwenye tovuti za kuaminika na zisojulikana. Hii ni kama magazeti makuu, mitandao ya habari kama BBC, VOA na tovuti za vyombo vya habari vya Kenya kama vile Citizen TV au Standard Digital. Kwa kutumia hizi ninaweza kupata habari sahihi za haraka kuhusu mambo ya ndani na ya nje ya nchi. Pia napenda kufuata mitandao ya kijamii kwa tahadhari kama Twitter au Facebook ili kuona habari zizoshirikishwa na wenzangu au nyanzo za kuaminika.

Ili kuongeza uzalishaji wangu napanga kuanza ratiba ya kazi kwa mpangilio wa kipaumbele kuhakikisha nashughulikia kazi muhimu kwanza. Hiu hunisaidia kupunguza usumbufu na kurahisisha malengo. Pia huweka malengo madogo na ya wazi kwa kila sehemu ya kazi ili niwe na mtazamo wa maendeleo. Zaidi ya hapo, hufanya kazi kwa umakini, kuepuka vitu vinavyopoteza muda na kutumia muda wa mapumziko kwa uangalifu ili kuongeza nishati. Pia hufanya tathmini ya kazi mara kwa mara, kujua nisehemu gani ina hitajika ku boreshwa. Kwa kifupi, kuongeza uzalishaji ni mpangilio, nidhamu na kuzingatia ufanisi katika kila hatua.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda kuchunguza ujuzi tofauti kama teknolojia, sayansi na hadithi za maisha. Kwa sababu hunipanua akili na kunifanya nijisikie na nguvu ya kuelewa dunia. Pia napenda shughuli zinazohusisha kuandika au kuunda kitu. Kwani hutoa nafasi ya ubunifu na kujieleza. Wakati mwingine shughuli za burudani kama kutembea, kucheza michezo au kusikiliza miziki pia hunifanya nijisikie furaha na utulivu. Kwa kifupi, shughuli za kupendeza ni zile zinazoongeza ujifunzaji, ubunifu na ufuraha.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu huongeza urembo na mtindo wa mtu. Vipuli hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye kujiamini. Hasa vinapo chaguliwa kulingana na mavazi ninayovaa. Ningependelea vipuli rahisi na visivyo na kelele, ambavyo vinafaa kwa matumizi ya kila siku. Pia napenda vipuli kwa sababu ni njia kujieleza. Hata bila kusema neno, vinabadilisha mwonekano kwa haraka na vinaweza kuvaliwa kwenye hafla au hata nyumbani. Kwa kifupi, kuvaa vipuli ni mtindo, urembo na kujithamini.

Napenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali, hasa vinavyo husiana na elimu na hadithi. Kwa upande wa elimu, napenda vitabu vya sayansi, teknolojia na afya, kwa sababu hunipanua ujuzi na hunisaidia kuelewa dunia vizuri. Kwa upande wa hadithi, napenda vitabu vya simulizi za maisha, tathilia na vitabu vya kusisimua, ambavyo hunifanya nisahau wakati wakuingia katika dunia ya mwandishi. Zaidi ya hapo kusoma vitabu pia hunisaidia kuboresha msamiati kufikiria kwa kina na kupata msukumo wa maisha kwa kifupi napenda vitabu vinavyo toa maarifa burudani na hamasa ya kufikiria sana na kuenda katika dunia ya mwandishi.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni yale yanayohusiana na mawasiliano na usimamizi wa muda. Mafunzo haya yamenifundisha jinsi ya kuwasiliana kwa uwazi na wenzangu, kueleza mawazo kwa usahihi na kusikiliza kwa makini. Hii imeboresha ufanisi wa kazi yangu na kuondoa migogoro isiyo lazima. Pia mafunzo kuhusu teknolojia mpya na matumizi ya kompyuta yamenisaidia kufanya kazi haraka, kupunguza makosa na kuongeza uzalishaji. Kwa kifupi mafunzo haya yamenisaidia kuwa mtaalamu bora mwenye nidhamu na anayefanikisha kazi kwa ufanisi.

Natumia programu kadhaa mara nyingi kulingana na mahitaji ya kila siku. Kwanza, hutumia programu za mawasiliano kama whatsapp na barua pepe ili kuwasiliana na watu wakazi, familia na marafiki. Hizi hunisaidia kupata taarifa kwa haraka na kushirikiana kwa urahisi. Pia hutumia programu za kusoma habari na kujifunza kama tovuti za habari na majukwaa ya elimu mtandaoni. Ili kuendelea kujua kinachoendelea na kuongeza maarifa. Kwa kazi, hutumia programu za kupanga kazi na kuandika. Ambazo hunisaidia kuweka ratiba na kukamilisha majukumu kwa wakati. Kwa kifupi, programu nazotumia maranyingini zile zinazoruhusisha mawasiliano kazi na upatikanaji wa maarifa muhimu.

Ndiyo napenda chakula kitamu kwa sababu hunipa furaha na kuridhika ninapokula. Chakula chenye ladha nzuri hunifanya nifurahie muda wa kula na kuthamini juhudi zilizowekwa katika kupika. Napenda chakula kilichopikwa vizuri chenye viungo vya wastani na harufu nzuri. Hata hivyo napenda pia chakula chenye afya kwa hivyo kujaribu kusawazisha kati ya ladha na lishe bora. Chakula kitamu si lazima kiwe cha mafuta mengi. Hata chakula rahisi kinaweza kuwa kitamu kikitayarishwa kwa njia sahihi. Kwa kifupi napenda chakula kinacholeta ladha, afya na furaha kwa pamoja.

Mnyama ninayetaka kumfunga ni umbwa. Ningependa awe wa ukubwa wa kati, mwenye manyoya mafupi na rangi tulivu kwa kahawia au nyeusi. Awe na macho yenye urafiki na mwonekano unaoonyesha uaminifu. Kwa tabia, ningependa awe mtiifu, mchangamfu na mlinzi, lakini pia awe upole kwa watu wa familia. Mbwa hufanya mambo ya kuchekesha kama kukimbia bila sababu, kuzungusha mkia kwa furaha au kucheza na vitu vidogo. Jambo linaloleta kicheko nyumbani napenda wanyama wa kufungwa kwa sababu hutoa urafiki ulinzi na upenda wa dhati. Pia husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuifanya nyumba ijisikie hai. Kwa kifupi mnyama wa kufungwa ni rafiki wa kweli na sehemu ya familia.

Kumbukumbu yangu nzuri ya utotoni ni siku tuliposafiri na familia kwenda kutembelea shangazi yangu. Nakumbuka tulisafiri mapema asubuhi, tukicheka njiani na kusimulia na hadithi. Nilikuwa pamoja na wazazi wangu na ndugu zangu. Na safari yenyewe ilikuwa ya kufurahisha kuliko hata tuliko kwenda. Tulipofika tulicheza nje, tukala pamoja na kushiriki sherehe ndogo ya familia. Kilicho fanya kumbukumbu hii kuwa maalum ni upendo, umoja na muda tuliyotumia pamoja bila haraka. Nikikumbuka mambo hayo nahisi furaha, joto la moyo na hamu kurudia wakati ama nyakati zile za utotoni zilizojaa amani na furaha.

Napendelea chai kuliko kahawa kwa sababu hunipa utulivu na nguvu ya taratibu bila kunifanya niharakishwe sana. Chai ni rahisi kunywa asubuhi au jioni, hasa ikiwa imeandaliwa kwa maziwa na sukari kidogo. Hunifanya nijisikie nipo sawa na tayari kuanza siku au kupumzika. Pia napenda chai kwa sababu ni sehemu ya utamaduni wa kila siku, hasa unapokunywa na familia au marafiki. Ingawa kahawa ina ladha yake na kusaidia kuamuka haraka mimi hupendelea chai kwa utulivu ladha laini na hisia ya nyumbani.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa njia rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi tunapenda kukaa pamoja kuzungumza na kushirikiana chakula. Jambo linaloimarisha uhusiano na kuleta furaha. Mazungumzo ya kawaida hutusaidia kuelewana na kushirikiana mawazo ya maisha ya kila siku. Pia napenda kutumia muda na familia kwa kufanya shughuli pamoja kama kutembea, kuangalia runinga au kusherekea matukio madogo. Wakati huu hunipa amani ya moyo, msaada na hisia ya kuwa sehemu ya kitu muhimu. Kwa kifupi muda na familia ni wa upendo ushikamano na kujenga kumbukumbu mnzuri.

Chumba changu cha kulala ni cha ukubwa wa wastani. Si kikubwa sana wala kidogo na kinatosha kunipa nafasi ya kupumzika vizuri. Kutu zake zina rangi ya mwanga kama nyeupe au krimu. Jambo linalofanya chumba kionekane safi na tulivu. Kitanda changu nicha kistarehe au cha kustarehesha. Chenye godoro laini linalo nisaidia kupata usingizi mzuri baada ya siku ndefu. Kutoka dirishani naweza kuona nje kidogo kama miti au nyumba jirani na wakati mwingine kupata hewa safi asubuhi. Kitu ninachokipenda zaidi chumbani utulivu wake kwa sababu hundisaidia kupumzika.

Ndiyo, nimeahi kusafiri kwa ndege na ilikuwa uzoefu wa kufurahisha na wa kipekee. Mara ya kwanza nilihisi msisimiko kidogo, hasa wakati ndege inapopaa, lakini badae nilitulia na kufurahia safari. Kuona ardhi ikipungua chini na mawingu karibu ilikuwa jambo la kuvutia sana. Ndani ya ndege nilifurahia utulivu, huduma na mapangilio mazuri. Safari ilikuwa ya haraka ukilinganisha na usafiri wa barabarani au wa gari la moshi. Uzoefu huu ulinifanya nijiamini zaidi na kunifanya nitamani kusafiri tena kwa ndege siku za baadaye. Kwa kifupi kusafiri kwa ndege ni rahisi, salama na ni kwa kukumbukwa.

Wakati ni kona furaha, hujifurahisha kwa kufanya mambo ni nayopenda na kushirikiana na wengine. Mara nyingi napenda kucheka, kusikiliza muziki au kucheza kidogo. Kwani hayo hunifanya na hisi mwepesi na nishangilie wakati huo. Pia napenda kutembea au kuwa nje na marafiki na familia kushirikiana mawazo mazuri na kufurahia muda pamoja. Wakati mwingine, hujifurahisha kwa kufanya kitu kipya au cha burudani. Kama kuchora kusoma vitabu au kula chakula kitamu kwa kifupi, furaha hufurahisha kwa kushirikiana, kucheka na kufurahia kila muda uliopo.

Napendelea kitanda kizuri, si kigumu sana wala laini kupita kiasi. Kitanda kizuri hufanya usingizi uwe mzuri na mwili unajisikia umetulia. Jambo linalosaidia kuamka ukiwa na nguvu. Kitanda kizuri pia hunisaidia kupumzika vizuri baada ya siku ndefu, bila kuumiza mgongo au shingo. Zaidi ya hapo kupendeza kwa sababu ni rafiki wa usingizi na hutoa utulivu wa akili na mwili. Kwa kifupi, kitanda kizuri ni nyepesi, kinastarehesha na kinasaidia usingizi bora.